Kuhusu swali la, kama nimewahi kufanya yoga, jibu langu ni ndiyo. Nilianza kujifunza yoga miezi michache iliyopita baada ya kuona kuwa mwili wangu ulikuwa unahisi uchovu na mkazo mwingi kutokana na kazi nyingi za kila siku. Mwanzoni nilihisi kuwa ni vigumu sana kufanya mapozi fulani, lakini kadri muda unavyoenda, nimeanza kuzoea na kufurahia. Yoga imenisaidia sana kuongeza unyumbufu wa mwili wangu na pia kunifundisha jinsi ya kupumua vizuri ili kutuliza akili. Mimi hupenda kufanya mazoezi haya asubuhi na mapema kabla ya kuanza shughuli zangu au jioni baada ya kazi ili niondoe uchovu. Inanifanya nijisike mwepesi na mwenye nguvu umpya.